Je unapenda kukua kwa maji ya moto. Hapana sipendi kukua kwa maji ya moto kwa sababu nahisi ni kama inanichoma. Kwa hivyo napenda kutumia maji baridi kuoga. Alafu kitu cha pili ni kwamba mahali napoishi ni pahali ambapo kuna hewa joto. Kuna mazingira ambayo ni joto sana. Kwa hivo nikitumia maji moto sita kuwa na amani lazima nitumie maji baridi.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Jukumu ninalopenda sana kazini ni kusaidia customer kwa sababu mimi ninafanya kazi ya saloon. Yani ninatengeneza watu nywele na makucha kwa hivyo kuhakikisha ya kwamba customer wangu wanafuraha napotoka hapo Ilo ndo ninalopendelea zaidi, ninapenda pia kuhakikisha mahali pangu pa kazini ni pasafi, hayo mambo mawili yanafanya nahisi ya kwamba, ninafuraha tele na nina hisi ya kwamba, nina maendeleo katika maisha yangu.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Unaweza kushiriki ni mahali gani ungependa kuenda. Ndiyo mahali ungependa kuenda sana ni mahali kama Mombasa. Labda ni ufukweni milimani au mjini. Ningependa kuenda ufukeni ili niweze kuona beach. Je unakumbuka nini ungependa kufanya huko ndiyo ningependa kuona beach. Ni nani ungependa kusafiri naye familia yangu? Unaitaji kupumzika au kutembea mingi, ninapotaka ningeipenda sana kutembea mingi.